Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia kwa sababu inanipa faraja na kujiamini. Kofia hunilinda dhidi ya jua kali na wakati wa baridi. Hasa ninapo kuwa inje kwa muda mrefu. Pia, na iona kama sehemu ya mtindo wangu wa mavazi. Kwa kuwa inanisaidia kuonyesha utu wangu na kuongeza mvuto wa muonekano wangu katika mazingira ya tofauti.